Ndiyo, napenda kuimba ingawa sio kwa usanii wa kitaalamu, mara nyingi huimba kwa raha yangu mwenyewe wakati niko peke yangu. Ninapofanya kazi za nyumbani au hata nikisafiri. Kuimba kunaniletea furaha, kunapunguza msongo wa mawazo na mara nyingi, kunanikumbusha nyimbo zilizo na maana fulani maishani mwangu. Hata kama sauti yangu haifai kwa ajili ya jukwaa, ninaamini kuimba ni lugha nzuri ya kujieleza na kujivinjari.

Zifuatazo ni jinsi ninavyojilinda kutoka vitisho vya mitandaoni. Huwa ninachukua tahadhari kadhaa muhimu ili kujilinda kutokana na vitisho vya mtandao. Ninasasisha kwa wakati program zote mfumo wa uendeshaji na programu ya ulinzi. Ninatumia nywila dhabiti na tofauti kwa akaunti muhimu na mara nyingi hutumia usaidizi wa meneja. Wa nywila. Husisitiza uajibikaji wa barua pepe. Sichukui viungo au faili kutoka kwa watu wasiojulikana na hutumia uthibitishaji wa hatua mbili popote panapoezekana. Ninafanya backup ya mara kwa mara ya data yangu muhimu kwenye hifadhi ya wingu na kwenye vifaa vya nje. Ninaepuka mitandao ya kama wifi ya umma isiyo na siri na ninatumia VPN, ninapotumia mtandao wa umma. Ninajifunza na kukuwa kuhusu, aina mpya za udukuzi na njia ya ulinzi kwa kusoma habari za kisiasa, za kiwasi. Na pia huwa ninaangalia ruhusa za programu au ushirikiano wa programu ili kuzuia ushiriki usiohitajika kwa data. Haya ni msingi yangu ya kujilinda mtandaoni kwa uangalifu na utambuzi wa hatari.

Ninajihusisha na tuwa kadha za kawaida na za vitendo hili kuchangia kulinda mazingira, kupunguza taka, ninatumia mifuko ya kutumiwa tena, ninaipuka bidha zilizopakiwa kupita kiasi, na nina chakata taka ya kupakua na kuchakata tena pale inapoezekana. Kuthibiti matumizi ya nishati na maji, ninafunga taa na vifaa vya umeme visivyo tumika, ninatumia balbu za nishati bora na ninajikinga didi ya matumizi ya maji kupita kiasi kwa kufunga maji wakati wa kunawa meno au kutumia chajio la maji kiuchumi. Uwamasishaji na elimu, nina shiriki marifa kuhusu mazingira na usimamizi yendelevu na familia na marafiki na kushiriki katika shuguliza ujasirimali wa kijani nchini mwangu. Usafiri yendelevu, ninapendelea kutembea kwa miguu, kupanda baiskeli au kutumia usafiri wa uma kuliko kutumia gari labinafsi kila mara. Pia ninazingatia usafiri wa uma au ugawaji wa safari unapoitajika. Uteuzi wa bidha, ninaanunua bidha zilizo tengenezwa kwa vifaa vyenye kufaa kwa mazingira na zinazoweza kutumiwa tena na ninajiepusha na bidha zenye kemikali hatari. Ngini ushiriki katika utunzaji wa asili, ninafanya ukarabati, wamiti mara kwa mara na kushiriki katika harakati za kusafisha mazingira. Ya mwisho ni kula kwa uwangalifu. Ninapunguza matumizi ya nyama au ninanunua chakula chamsimu na cha eneo ili kusaidia kilimo chakaribu na kupunguza wasiwasi wa usafirishaji. Hatua hizi ingawa ndogo zina mchango mkubwa ukizingatia pamoja na naziemini kama sehemu ya majukumu yangu ya kiraiya kuifadhi mazingira kwa vizazi vijavyo.

Kwa ujumla, mimi ni mtu wa kuwahi kuliko kuchelewa. Ninaamini katika thamani ya wakati, na wakati wangu, na wa wengine. Kufika mapema, kunanipa amani ya akili nafasi ya kujiandaa, na kuonyesha heshima kwa wale ni ninaoshirikiana nao. Kwa kweli siwezi kusema sijawahi chelewa kamwe, wakati mwingine mambo yanaweza kukadiriwa yanayojitokeza. Msongamano wa magari, mabadiliko ya gafla katika ratiba au tukio lisilotarajiwa la familia. Lakini kama kanuni, ninajitahidi kupanga safari ikiwa na mda wa ziada. Kukaa karibu na mahali pa mkutano ikiwezekana, na kutayarisha vitu vyangu usiku kabla ili kuhepuka msuko asubuhi. Kwa hiyo, kama nikichelewa kwa kawaida sio kwa sababu ya uvivu au kutopewa kipaombele ni kwa sababu ya hali isiyotarajiwa. Lakini moyoni mwangu, ninaipenda heshima na utulivu unaokuja na kuwahi.

Napenda kuskiliza nyimbo za kidini hasa za injili kwa ni zinanipa utulivu, matumaini na ujumbe wa kiroho ambao mara nyingi unahitajika katika maisha ya kila siku. Nyimbo hizi ni sehemu muhimu ya uzoefu wangu wakimuziki wa kiroho. Aina za nyimbo za injili nazo zipenda, nyimbo ze nye za kuabudu, nyimbo zenye maudhui ya sifa, shukrani na kuabudu, napenda wa imbaji na makundi kama sinachi, masichino, nyimbo zao zinasauti zenye nguvu na maneno yenye kina kinachovuti kinachonivuta karibu na mungu. Pia ninapenda nyimbo za zamani za injili kama vile zile za Ezekiel Walker ambazo zinanguvu falsafa na ujumbe thabiti wa matumaini na imani. Na pia ninapenda nyimbo za injili za kiswahili na kia Afrika. Napenda nyimbo hizi kutoka Afrika mashariki na mashariki ya kati zinazotumia lugha na mitindo ya kitamaduni. Wasanii kama Rose Muhando, Christina Shusho, wananyimbo zenye ujumbe wa wokovu na faraja katika lugha ninayoelewa na kuzihisi kiroho. Kwa ujumla nyimbo za injili zinani pa faraja wakati wadhiki, zinani kumbusha huruma na ushindi wa mungu na maranyingi kuchukua na fasi ya maombi pale maneno ya nanikosa. Zina nisaidia kudumisha imani na matumaini hata katika mizungu ko ya kimaisha.

Asubuhi ndiyo wakati wangu bora zaidi wa kufanya kazi hasa kuanzia mapema saa kumi nambili hadi mchana. Wakati huo niko nafahamu safi ni shati ya juu na ninaweza kukabiliana na kazi ngumu za kiakili kama kuandika, kufanya utafiti, kutatua matatizo, changamano au kuanza miradi mipya. Ukimya wa asubui na ukosefu wa misukosuko nche utoa mazingira makamilifu ya kuzama katika kazi kwa makini na ubunifu. Mchana hadi jioni nishati yangu uanza kupungua kidogo na mara nyingi utumia wakati huu kwa ajili ya kazi za utekelezaji kama kujibu barua pepe, kushiriki mikutano ya muda mfupi, kufanya kazi za kurudia, rudia au kusawazesha tarifa. Hata hivyo wakati mwingine usiku wa mapema, pia unipa fursi ya kufanya kazi kwa makini, tena hasa kwa ajili ya kazi za kutafakari, kupanga au ubunifu unaoitaji utulivu wa jioni.

Mnyama ninayempenda au ninayetaka kumfuga ni mbwa. Nina aina ya kumfuga mbwa na hasa nataka german Shepherd. Nimemuona kwa mdamrefu kama wa mnyama mwenye ujasiri, uaminifu na akili. German shepherd mwenye rangi nye usi na kahawaiya, masikio makubwa yaliyo simama, mwili mwembamba na mwenye nguvu na macho makali ya nayo, dhihirisha, umakini na uangalifu. Tabia zake au mwendo wake, ninaamini kuwa mbwa kama huyo atakuwa mwenye bidii, mwenye akili na mpendwa. Angependa kukimbia na kucheza nje, kujifunza amri, kwa urahisi na kuwamlinzi mzuri wa nyumba, pia atakuwa na uwezo wakuwa na uhusiano wakaribu na kila mtu katika familia. Ni mewai kuona mbwa kama hao, wakifanya mambo ya kuchekesha, kama kukimbiza mkia, wao wenyewe, kuruka kwenye maji bila kusita, au kujaribu kula vyakula kwa hila, zisizo za kawaida. Pia wakati mwingine ufanya sura za ajabu, wakati wanafanya maamuzi au wanaskia sauti mpya. Sababu ya kuwa ningependa kufuga mbwa ni ya kwamba wanaleta mapenzi, furaha na wajibu katika maisha, mbwa usisimika na kukaribisha mwenyewe bila masharti na wao hutoa ushirikiano thabiti ambao unasaidia kupunguza msongo wa mawazo na kutupa lengo la kila siku. Kuwafugia kuna fundisha jinsi ya kujiskia na kuwa na uwabijibikaji na kunikumbusha umuhimu kwa kujali viumbe wengine.